Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Aha, naweza sema natumia simu yangu kwa mawasiliano. Kulingana, ukaweza kalinganisha na ambavyo naitumia mtandaoni. Kwa hivyo, simu yangu inatumika naitumia zaidi kwa mawasiliano.

Unafanya je kazi na timu ya mbali? Naweza sema, kama ni jambo linahitaji kutatuliwa kwa hilo saa, tunaweza ingia kwa Tunaweza ingia kwa mkutano wa Zoom, tunatumia Zoom ama Google Meet, na lakini kwa mara mingi ni kwa kuwasiliana kutumia WhatsApp ama kupiga simu. Naam.

Niambie kuhusu filamu yako unayoipenda zaidi. Kwa sasa kuna filamu ambayo natazama inaitwa Sweet Magnolias. Ni kuhusu wasichana watatu ama marafiki watatu wakike ambao wameweza kujuana na kuishi pamoja na kuwa marafiki na kuendeleza urafiki wao kutoka utotoni. Na kwa sasa wamekua watu wakubwa na wako na familia zao na bado wanaweza kuendeleza urafiki wao.

Ulifanya nini asubuhi hii? Nilipo amka kwanza niliomba. Baada ya kuomba, nikaa nika kunywa maji ili kusafisha mwili. Unajua pia uki amka ni vyema kunywa maji ili uchafu uliokuwa kwa mwili, uweze kuisafisha, uweze kuitoa. Baada ya hivo, nika nikafanya usafi kidogo. Alafu nika kunywa kiamsha kinywa.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Kwa mara mingi mimi na marafiki zangu tunapenda kuzurura na kutembea na kueza kuona nchi. Tuweze kuona milima, mabonde, wanyama na kwa mara mingi sisi upenda kutembea na kujua nchi. Na wakati mwingine pia tunaweza kuenda nje, tukakula kwa hoteli, katha wakatha, pia tunapenda kuogelea, kuna mambo kathaa ambayo tunapenda kufanya na marafiki zangu.

Uzoefu gani wakushangaza umewahi kupata? Hii tabia ya kutema mate kila wakati kwa barabara. Huo ni uzoefu mbaya nimewahi kupata lakini kwa sasa niliwacha. Lakini hiyo ninaposema uzoefu wakushangaza hiyo ndio ambayo mimi ilinishangaza kabisa.

Mchezaji gani wa mchezo unayoipenda? Aya, kama nilivyosema kitambo, mchezo ambao na upenda kabisa ni mchezo wa kikapu, almarufu, basketball. Jambo ambao inafanya nipende huu mchezo, ni ambao inakufanya, inakupeyo agility mbiu, unaweza kuvumilia naam Mchezaji ambaye na upenda zaidi ni Stephen Curry, ambaye anachezea timu ya Lakers. Na, na, la, la,, hasha, Stephen Curry ambaya na chesea timu ya Golden Warriors, na, na.

Unafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine?, vile ambavyo nimeelewa hili swali, ninaweza sema ni kufanya kazi yangu kumaanisha kama kila mtu amepewa kazi yake, kwa kuwa ata kama hii ni ushirikiano, kila mtu ako na jambo ambalo yeye pia anafaa kufanya. Kwa hivo mimi nitakachosema ni kuwa mimi nitafanya kazi ambayo mimi ninafaa kufanya na wengine waweze kufanya kazi yao ili tuweze kusaidiana.

Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu kabisa zaidi. Ahaa, rafiki yangu wa karibu zaidi naweza sema ni dada yangu. Kwa kuwa tumejuana na yeye kwa muda mrefu na ndiye mtu mmoja ambaye naweza tegemea. Unajua familia ni watu ambao unaweza tegemea. Na hatakama yeye ni familia, yeye pia ni rafiki wangu wa karibu kabisa kwa sababu yeye ndio nitaweza ambia maneno yangu ya ndani, yeye ndio nitaweza ambia wakati jambo linanisumbua ama wakati jambo linanifurahisha.

Unafanya nini wakati wa baridi kali? Mimi kwa mara mingi nita shinda ndani ya nyumba Ama kama siwezi nita jifunika na jaketi ama sweta ambayo ni mzitu mzitu Ama nitaweza kukunywa chai ambayo itanipa joto mwilini Ama pia nitaweza kukunywa maji moto ilikuweza kueka mwili kwa joto Tunajua pia tena nivyema kuweka mwili wako ukiwa na joto.

Je, unapenda kujaribu teknolojia mpya? Naam, mimi huaminia kwa "growing" ama kukua kwa teknolojia kwasababu inaweza kutupa na inaweza kutusaidia kupata suluhisho ya mambo ambayo kwa kitambo hatungeweza kuipata. Kwa mfano, kitambo hawakuwa na simu, walikuwa wanatumia vitu kama moshi ama darama kwa kuwasilisha ama kufanya mawasiliano. Lakini kwasasa kumeweza kutokea simu, kumeweza kutokea kompyuta, radio, runinga, iyo ni ambayo inasaidia, iyo bado ni teknolojia mpya ambayo imesaidia kukuza mawasiliano. Kwahivo naam, mimi ninapenda kujaribu teknolojia mpya kwakuwa inaweza kutusaidia kwa mambo ama shughuli ya kila siku na inafanya mawasiliano ama mambo yetu ama kazi iwe rahisi. Na kwamfano kwa kazi, tunaweza sema kwa hizi ambazo zinaitwa "MRI machines", inaweza kusaidia kuangalia kichwa, na pia kwa "x-ray" inaweza kusaidia kuangalia mwili, kuangalia mbavu zetu, unaona, kwahivyo naweza sema naam, ninaweza na ninapenda kujaribu teknolojia mpya.

Unapenda kucheza na watoto, naam mimi ninapenda kucheza na watoto, na kucheza na watoto inaweza kukurudisha katika utotoni ama ujana wako, inaweza ina unapata hiyo furaha unapocheza na watoto na unahisi ya kwamba pia nikama umeweza kurudisha mwili nyuma ama akili nyuma. Unatulia, unasikia mawazo yako ya metulia na unahisi vyema Naam ninapenda kucheza na watoto.

Unakula nini mara nyingi asubuhi? Kwa mara mingi ni napoa muka kwa kiamshakinywachangu. Kuna kuna aina mbili na weza amuka ninywe chai na mkate. Au ni amke ninywe chai na chakula nilichopika usiku liopita. Na yote ya nafanana. Unaweza pata siku nne kwa wiki nimekula mkate asubuhi siku tatu chakula na iyo wiki ingine iwe siku tano nimekula chakula siku mbili nimekula mkate kwa hivo naweza sema napenda kukula mkate ama kula chakula asubuhi.

Je, unapenda kutembea kwa miguu? Naam, ninapenda miguu yangu. Lakini, ninaomba mungu anipe pesa. Niweze kununuwa gari langu. Naam, na najua atanipa. Ninapenda kutembea kama ninataka ku-exercise, ama kunyorosha miguu, ama kunyorosha mwili, ama wakati unatembea ili utulize mawazo. Lakini kama ni njia ya usafiri, ninaweza sema ninapenda gari.

Unahifadhi data yako wapi? Inalingana ni data ya aina gani, lakini kama ni mambo ya muhimu kabisa, ninaweza sema mara nyingine ninaiweka kwa akili, na kama ni mambo ambayo ya kusahau haraka, ninayaweka katika ninaandika mahali ambapo siwezi sahau.

Unapenda kula wali au ugali? Mimi ninapenda kula ugali. Ugali unauzito na utamu ambao ukonayo. Na ugali ni chakula ambacho ukila, utashiba vizuri na utasikia mwili umetosheka na chakula hicho. Kwa hivo mimi ninaweza sema, napenda ugali kuliko wali.

Je, unapenda kuenda pwani? Naam, pwani kuna weta ama kuna iyo uhisi utulivu ama kutulia na unapoenda pwani, unapata mawazo yako yametulia. Mwili umetulia kwa hivyo naam, ninapenda kuenda pwani na ningependa kuenda tena, naam.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Moja ninaweza sema ni wakubwa ama mabosi wazuri ambao wanaelewa kuwa sisi wote ni binadamu na sisi wote tunaweza fanya makosa. Na pia ambao wana unapofanya makosa wana kueleza vizuri, wana kuonyesha kosa ulilofanya. Jambo lingine ni wenzangu kazini ambao wanajua kushughulika na mambo yao, kumaanisha they mind their own business. So hayo ndio mambo ambayo ninaweza sema yanafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri.

Zawadi gani mzuri umewahi kupokea? Ninaweza sema zawadi ya uhai ambayo nilipewa na mungu baba mwenyezi. Zawadi nyingine ninaweza sema ni simu ambayo nilipokea kutuka kuwa baba yangu. Zawadi nyingine, oke, ninaweza sema nimepokea zawadi kadha wakadha. Na zawadi ninayoipenda zaidi ni zawadi ya kompyuta niliopewa na baba yangu. Mam.

Unapendelea baridi ama joto. Ninaweza sema napenda hapo katikati. Hakuna joto jingi na pia baridi sikali sana. Kwa kuwa ukisema baridi kuna wakati ambayo baridi inaweza kuwa mbaya inakuumiza kifua ama mwili. Joto inaweza kuwa mbaya, inakufanya, unashinda ume sweat, ama unatiririka tu sweat. Naam, kwa hivyo naweza sema, napendelea hapo katikati kukiwa na baridi, baridi mingi na joto kiasi.

Je, unanunua vitu kwa kutumia simu? Naam, mimi hutumia simu. Ambapo nimeelewa hili swali. Inaweza kuwa mara mbili kwa kutumia, kununua mtandaoni. Ama kutumia, kutumia mpesa, kununua vitu. Kwa hivyo na, ninatumia kwa zote mbili. Hii mtandaoni natumia site ya Jumia na katika kutumia M-Pesa na mnatumia M-Pesa. Kwa hivyo na mnatumia na nunua vitu kutumia simu.

Una mahusiano gani na wazee wako sisi tunaweza kuelewana na tunaweza kukuishi vizuri na kwa pamoja naam kwa hivyo naweza sema sisi tunamahusiano mazuri na tunaelewana na wazazi wangu na tunamahusiano mazuri na wao.

Chakula gani cha kigeni umewahi kijaribu? Ninaweza sema sushi. Sushi ilikuwa chakula ni samaki ambayo haijapikwa kuiva kabisa. Na ninaweza sema sikukipenda. Mimi natamani ama napenda samaki yangu ikipikwa vizuri. Kwa hivyo nilijaribu sushi na sikukipenda.

Ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni? Jambo vile ambavyo nimeelewa swali hili ni jambo ambalo ningetaka kufanya nikiwa mkubwa ama career ambayo ningetaka kufanya. Nikiwa mtoto nilitamani kuwa daktari, hata kama sijaweza kuwa daktari kwa sasa, lakini ni jambo ambalo nilipenda kufanya nikiwa mtoto kukumchezo wa kuwa daktari.

Je, unapenda kukimbia na mchezo wa basketball ni ambayo inakuhitaji uwe mtu ambaye anapenda kukimbia ama mtu ambaye ana mbio. Na naam imenifanya nikapenda hiyo kukimbia na kuweza kuzoesha miguu yangu kukimbia. Kwa hivo naam ninapenda kukimbia.

Unapendelea kunyoa au kuvaa ndevu? Kwa kuwa mimi ni msichana sina ndevu, naweza sema ninapenda kuona wanaume wakio wamenyoa ndevu zao na inaama wakiweka ndevu zao waziweke zikiwa safi na zikiwa zimenyolewa vizuri.

Chakula gani unachopenda kula jioni? Ninawezi sema chakula ninachopenda zaidi ni ugali. Kwa hivyo ni kiweza nikapata anafasi ya kukula ugali ni taikula jioni. Ugali ni chakula ambacho ninapenda kula jioni.

Ni lengo gani la muda mrefu una kazini? Lengo ambalo ninalo ni kuweza kugrow kukuwa katika kazi hiyo ama kazi nyingine niweze kujikuza kimaisha, kifedha kukutumia kazi hiyo.

Unaoga mara ngapi kwa siku huu? Italingana na siku yenyewe. Ikiwa siku ambayo ina joto jingi, nitaweza kuoga mara mbili ama tatu kwa siku. Lakini kama ni siku ya kawaida, ninaoga mara moja kwa siku. Naam.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa besiboli kwa kuwa sishiriki ama sitazami ama sifuatili mpira wa besiboli siwezi kuwa na nasiwezi sema Jambo ambalo limenifurahisha kwa kuwa sijawai tazama ama kufuatili mpira wa besiboli.

Ungependa kurudi ujana? Ningali katika ujana wangu, kwa hivo siwezi sema naweza sema naweza penda kubaki kijana lakini maisha lazima iendelee, kwa hivo ninaweza sema ningekua mzee nam ningependa kurudi katika ujana.

Unaanda ripoti za kazi vipi? Ninaweza sema ninakusanya data ambayo nimeirikuwa nikichukua kwa muda umekuwa ukifanyika. Na halafu ninaandika ripoti yangu kutoka hapo natengeneza mpaka meza na cheti na chats, chats za kazi na tables za kuonyesha ambavyo data ama jambo fulani limefanyika.

Ni malengo gani una kwa kazi yako? Malengo ambayo ninayo kazini, ni kufanya kazi langu. Kazi yangu kwa ipasavyo. Kwa njia ipasavyo na kama nimesema nitafanya. Mambo kumi kabla siku iishe, lazima nihakikishe nimemaliza hayo mambo makumi.

Mchezo gani ungependa kujaribu? Ninaweza kusema kuna michezo ambayo hunifurahisha michezo miwili. Mchezo wa rugby kwa kuwa inaweza kukupa upper body strength. Nguvu ya sehemu ya juu ya mwili kutoka kiuno mpaka kwa mabega. Mchezo mwingine ninaweza penda ni mchezo wa kandanda. Ama football, ama soccer hiyo inakupa lower body strength ama nguvu ya miguu kutoka kwa kiuno kuenda mpaka kwa kuenda mpaka chini kwa vidole vya mguu, kwa hivyo iyo hayo mawili ama hiyo mbili ni michezo ambayo ningependa kujaribu.

Niambie kuhusu kumbu kumbu ya utotoni. Jambo ambalo na kumbuka zaidi ama jambo ambalo linanifurahisha. Katika utotoni wangu nilikuwa ninaweza kuishi na babu yangu na niliweza kuishi na yeye na kuelewana na yeye na tukaweza kuzoeana. Kwa hivyo ninaweza sema kuishi na babu yangu ni jambo ambalo ama ni kumbu kumbu ambayo sitawahi sahau na utotoni wangu.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Jambo ambalo ninapenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni kuwa iko kuna duka kila mahali na nirahisi kuweza kupata duka na kupata mambo kama services ya duka na kwa kuwa iko urban populated.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani? Aha, ninaweza sema ninapenda kuwa pahali ama mahali pametulia. Hakuna mambo mingi, naweza kukunywa sharubati yangu ama kunywa kinywaji changu. Nikiwa nimetulia, hakuna kusumbuliwa na watu, ama na upepo, ama na jua. Ni mahali ambapo pametulia vizuri.

Ni somo gani ulilolipenda shuleni? Somo ambalo nililipenda kabisa shuleni ni somo la hesabu. Kwa kuwa hesabu ilikuja rahisi kwangu niliweza kuelewa hesabu rahisi kuliko masomo mengine. Kwa kuwa kwa hivo, somo ambalo nililipenda zaidi shuleni ni somo la hesabu.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Kama ni jambo ama kama ni kitu nitakachoweza kutumia tena ama ni plastiki nitakoweza kutumia tena kama chupa ama kikombe nitakitumia tena. Lakini kama ni ambalo sitaweza kutumia kwa mara mingi ninazuia ama ninajizuia kukinunua Ama kama ni limekuja na jambo na kitu ambacho ni cha kukula ama kitu ambacho kilihitaji plastiki hiyo nitaweza kutumia plastiki hiyo kwa jambo jingine.

Niambie kuhusu jinsi unavyotumia simu yako. Ninaweza sema simu yangu kwa mara mingi ninaitumia kwa mawasiliano ama ninaitumia kuingia mtandaoni. Kwa hivo kwa mara mingi mimi hutumia simu kwa mawasiliano ama kuingia mtandaoni.

Jee, unapenda kuchora ama kupaka rangi? Kati ya hizo mbili ninayopenda zaidi ni kupaka rangi. Kwa kuwa kupaka rangi ni rahisi kuliko kuchora. Kupaka rangi, uhitaji talanta ya kupaka rangi. Unahitaji tu kujua unavyofanya. Lakini kwa kuchora unahitaji talanta hiyo ya kujua kuchora.

Unapenda kuandika au kuongea. Ninapenda kuongea, kwa kuwa kuongea ni rahisi kuliko kuandika. Na kuandika unapata inatumia muscles ama misuli ya mikono na kuna wakati ambayo mkono umechoka ama unataka kupumzika. Kwa hivo ninaweza sema, mimi napenda kuongea, ukilinganisha na kuandika.

Unapenda kutazama michezo au kucheza. Unapenda kucheza au kutazama michezo. Kwa mara mingi, inalingana ni wakati upi. Kuna wakati ambao nataka tu kuangalilia mchezo na kuna wakati ambao nataka tu kucheza. Kwa hivo, lakini kwa mara mingi mimi hupenda kutazama mchezo.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Wakati wa mapumziko kazini, mimi na kuanga tu nyumbani. Na kama ni nipo kazini, ni tatoka niende nile. Sisi wakati kazi yetu, tuna mapumziko wakati wa chakula chamchana ama chamcha. Na huo ndiyo wakati ambao ninaweza kulala ama naweza kutoka nje ni stretch miguu yangu.

Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Wakati ambao kazi imekua mingi, mimi huweza hutaka ama mimi hufanya kazi moja kwa wakati wake. Sitajaribu kufanya kazi yote kwa muda mmoja. Nitafanya kila kazi kwa wakati wake.

Sherehe yako ya kupendezwa ni ipi Sherehe ambayo ninaipenda zaidi ni sherehe ama msimu wa krismasi sana sana sherehe yenyewe ya krismasi Kwa kuwa mnaweza kupatana na familia na marafiki zako Mnaweza kukuelewana Mnaweza kusherekea pamoja na.

Unacheza na nani mara nyingi? Mara nyingi, mimi hucheza na timu yangu, ama mwenzangu katika timu yetu ya mpira wakikapu. Ninapokuwa na kuna rafiki yangu ambaye anaitwa Susan. Ye ndie ninapenda kucheza zaidi na yeye.

Unakaa hadi saa ngapi usiku? Kwa mara mingi mimi hukaa mpaka saa tano ama saa nne ya usiku kwa kuwa huo ndio wakati wangu wakulala. Lakini kuna siku ambazo mimi huenda kesha ya kanisa na ninajipata ninalala saa kumi na moja asubuhi.

Aina gani ya filamu unazipenda? Ninapenda aina ya filamu ambayo zina ucheshi mwingi almaarufu, comedy movies. Filamu hizi zina kufurahisha na zina kusaidia, unapokua unahisi vibaya, zina kusaidia unahisi vyema. Kwa hivyo aina ya comedy ama filamu za ucheshi.

Unawekaje malengo ya kila mwezi kazini? Naam, ninaweza sema kwa kuwa nina linganisha na kazi ambayo nilifanya, mwezi uliopita na jambo ambalo nataka kuwa nimefanya kwa mwisho wa mwezi. Kwa hivyo nawezalinganisha na kutoka hapo naweza kujiwekea lengo hili ndilo ambalo nitaweza kufanya kwa huu mwezi.

Unakunywa maji mara ngapi kwa siku? Ninaweza sema nakunywa maji mara kama sita ama saba kwa siku. Unajua ni vyema mwili wako uzoe maji kwa kuwa maji inasaidia, unasafisha mwili, inasaidia kutuliza mwili wakati wa joto jingi, na inapia inasaidia katika kusiaga kwa chakula. Kwa hivo mimi hukula maji mara hukunywa maji mara nane ama tisa. Ama saba kulingana.

Je unasoma gazeti? La hasha kwa maisha tunayoishi sasa hivi kama unataka kupata mawasiliano ama kujua ni nini kinachofanyika kwa sasa tunatumia kitu inaitwa mtandao ambapo tunapata information ama ama mambo yote ambayo yanafanyika kwa sasa. Kwa hivyo mawasiliano ama mambo mapya mimi huweza kujulia mtandaoni. Kwa hivyo la hasha mimi sisomi gazeti.

Shuguli yako ya kupendeza ni ipi ninaweza sema. Shuguli ambayo ninapenda zaidi ni kuogelea, ooh Unajua ukiogelea mwili unaweza nini pia ni aina ya exercise. Na unapoogelea mwili unaweza kujua kuogelea. Na pia mwili unapata iyo nguvu ya kuweza hiyo resistance. Mwili inapata iyo resistance.

Je, unapenda kujifunza historia. Naam, mimi ninapenda kujua kuhusu matukio yaliyofanyika na Unajua historia ndiyo itaweza kukuonyesha jambo ambalo litaweza kufanyika muda unaokuja. Kama wazungu wanavyosema, history often repeats itself. Kwa hivo, unapojifunza kuhusu historia yako, unaweza kujua ama kuelewa mambo ambayo yatayofanyika. Ama utaweza kuwa na idea. Kuhusu mambo ambayo yataweza kufanyika.

Kifa gani cha teknolojia huwezi kuishi pasipo? Ninaweza sema, mimi hakuna kifaaambacho kinaweza fanya, ni nishindwe na kuishi, kwa kuwa hakuna kifaaambacho. Ningekua mtu ambayo ako on life support, ama anahitaji mashini ama teknolojia kuishi, Ningesema ni jambo hilo lakini kwa sasa hakuna jambo la teknolojia ambayo ingefanya nishindwe kuishi.

Kumbu kumbu gani nzuri una kutoka ututoni? Kumbu kumbu ambayo naikumbuka zaidi ni ambayo tulikuwa tukiishi na babu yangu, na nyanya yangu, na baba yangu, na mama yangu. Iyo ni kumbu kuhishi na wawo iliweza kunipa kuelewa culture yetu. Kwa hivyo, iyo ni kumbu kumbu ambayo naezakumbuka zaidi.

Niambie kuhusu jinsi unavyosherehekea siku yako ya kuzaliwa. Ninaweza sema kwa mara mingi mimi huleta marafiki zangu ama mimi huita marafiki zangu. Tunaweza kwenda nje tunakula ama tunasherehekea kwa kununua vinywaji kadha wakadha, kununua chakula, kutembea kujua Kenya, kujua kutembea mpaka katika viwanja vya wanyama pori katha wa katha.

Je umewahi kujifunza kupiga gitaa la hasha sijawahi kuwa na tama ama sijawahi tamani kujua kujifunza kupiga gitaa lakini nimekua na tamani ya kujifunza kupiga saxofone na ninapokuwa na uwezo ama wakati wakuweza kufanya jambo hilo nitalifanya.

Je, unapenda hesabu? Naam, hesabu ni somo ama jambo ambalo ninapenda. Kati ya masomo yote hesabu ni somo ambalo ninalipenda zaidi. Na hesabu ndiyo, unaweza kutumia hesabu katika jambo ama mambo ya kila siku. Kwa hivyo naam, ninapenda hesabu.

Niambie kuhusu chumba unachokipenda nyumbani. Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumba changu chamalazi. Kwa kuwa nikiwa chumbani hicho ninaweza kutulia na kupumzisha akili na mwili na ninaweza kuweza kuwaza kuhusu mambo mingine ama ninaweza kutulia na kufanya mambo mengine.

Harufu gani unayoipenda? Harufu Harufu ambayo ninaipenda zaidi ni harufu ya manukato ambayo yanananuka kama switi ama peremende na harufu ambayo hiyo ya kuvutia. Pia harufu ninayoipenda ya pili ni harufu ya kunapokaribia kunyesha harufu ya mchanga.

Niambie kuhusu mnyama wako wa kufugwa au unayetaka kumfuga. Kwa sasa sina mnyama ambaye ninayemfuga. Lakini mnyama ambaye ninaeza taka kumfuga ni paka. Kwa kuwa paka ni wanyama wazuri wanakupa comfort ama utulivu. Pia paka ni wanyama ambao wanakutuliza wanakufurahisha unapokuwa nyumbani. Kwa hivyo paka ni mnyama ambaye ningependa kufuga.

Mkate wa aina gani unaopenda? Mkate ni naopenda zaidi ni mkate wa broadways. Kwa kuwa ina hio wheat na ina iyo fiber na pia ina huo uzito wa mkate na una unasaidia katika kusiaga chakula.

Je, unatumia teknolojia ya sauti? Teknolojia ya sauti naweza sema kama mikrofon na naamu nimeuahi kutumia mikrofon na najua ninaweza kutumia mikrofon kwa hivo naamu nina tumia teknolojia ya sauti.

Je, umewahi kwenda maonyesho ya sana? La hasha, sijawahi kwenda maonyesho ya sanaa, lakini ninatamaa, ama ninatamani kwa kuwa, kuna wakati nitaweza kwenda maonyesho ya sanaa. Naam.naam

Mazingira gani ya kazi unayapendelea? Wakati kunapokuwa na utulivu kazini akuna mvurutano ama kusumbuana na watu kazini hayo ni mazingira ninayopendelea zaidi. Mazingira ambayo hayana mvutano hayana kuongelesha watu vibaya haulazimishwi kufanya mambo ambayo hutaki kufanya.

Niambie kuhusu chakula unachokipenda zaidi. Chakula ninachokipenda zaidi ni chakula cha ugali. Na mimi hula ugali nikiwa nyumbani ama nikiwa nje. Ladha yake hunipendeza na uzito wake hunipendeza. Siwezi kumbuka mara ya mwisho. Mara ya kwanza nilikula ugali lakini naweza kumbuka mara ya mwisho nilipokila. Chakula hichi ni chakula ambacho nililelewa ama nilizaleliwa tukila.

Unapendelea viatu gani? Ninapendelea viatu aina ya sneakers ama spotty. Vyatu hivi hukua flexible na hukua rahisi kuva na rahisi kupata. Kwa hivo viatu ambavyo ninavyovipenda zaidi ni viatu vya spotty ama sneakers.

Unajilindaje kutoka vitisho vya mtandaoni? Ninaweza sema sijawahi kupata vitisho mtandaoni na nitakapopata, nitaripoti kwa polisi ili polisi waweze kushugulika na wanao fanya mambo hayo.

Unapenda kusoma gazeti au habari mtandaoni. Naweza sema kwa sasa kupata gazeti inakua ngumu ama nakupata habari mtandaoni inakua rahisi. Habari ziko kila mahali mtandaoni kwa hivyo ukieza kataka kutafuta unaipata tu mtandaoni. Kwa hivyo mimi napendelea kupata habari yangu mtandaoni.

Jee, unapenda asali? Naam, asali ni kitamu kabisa na nijamu ambalo ninalipenda zaidi. Na inaladha tamu. Na pia inaweza kusaidia katika fertility problems. Na pia inaweza si kutumika katika chai, katika kupaka mkate. Naam, inapenda asali.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu? Mimi huzuia mgogoro ama vita na watu na inapofika katika huo wakati, mimi najitoa wao wanashughulika na mambo yao, mimi sipendi kujihusisha katika mgogoro ama vita na mimi hujiondoa unapokuja.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika kwa mara mingi mimi huangalia hujia huu tazama filamu kwa simu na wakati ambapo siwezi ninaenda ninacheza mchezo wa kikapu almarufu basketball ama ninalala kulingana nani wakati upi.

Je, unasaidia jami yako vipi? Ninaweza sema, mimi nasaidia jamii yangu kwa kuwa sijihusishi na mambo mabaya, sijihusishi na wizi, sijihusishi na kutumia dawa za kulevya, na sijihusishi na mambo ambayo yanaeza adhirisha jamii yangu.

Haligani ya hewa unayoi penda, ninaweza sema calm kukio kumetulia, hakuna jotojingi au hakuna baridikali kwa kuwa iyo balance ama iyo apokatikati ni rahisi kweza kuishi na iyo ni hali ya hewa ama hali ya anga ambayo inafurahisha.

Unapenda mikutano ya aina gani, mikutano ya online ama ya mtandaoni kutumia Labda Zoom ama kutumia Google Meet. Mikutano ambayo haikuhitaji hapo kibinafsi na mikutano ambayo unaweza fanya mambo ye mengine unapopia hudhuria mikutano hiyo si lazima uwe hapo wewe mwenyewe.

Jee, unapenda paka ama umbwa. Ninapenda paka. Paka ni mnyama ambaye hana hasira ama hana ubaya na watu. Umbwa ni mnyama ambaye aneza kuuma bila sababu. Na mimi sipende mbwa. Na mbwa napokuuma uneza pata magonjwa kama rabies. Kwa ivyo mimi ninapenda paka.

Mboga gani unazopenda kula? Mboga ambazo ninapenda kula ni mboga zakienyeji kama mrenda ama managu ama terere. Pia kuna wakati ninaezapenda sukumawiki lakini inalingana ni siku ipi kama ni naam inalingana na kama inalingana na unakipika na chakula kipi. Kuna mboga ambayo mboga ya kabeji yenyewe mboga yenyewe iyo ndo yenye nina unapika na vyakula aina katha wa katha.

Jee, unavaa saa naam mimi navaa saa kwa mkono wangu. Saa yangu ikona handles ama mishipi konda ya purple. Jambo jingine ni saa yangu ni round, mviringo, naam, ni mviringo na ikona tuvijiti kwa hivyo na mimi napenda saa ya kuvaa ama ninavaa saa.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho mafuta. Ninapenda chakula ambacho hakina mafuta mengi. Kwa kuwa mafuta mengi inaweza iingie kwa moyo wako ijaze kolesterol ama ijaze mafuta kwa mwili mzima. Na inaweza fanya ikinye kwa moyo wako inafanya kupumu na kuwa mgumu. Kwa hivyo unapenda chakula ambacho hakina mafuta.

Niambie kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi. Kinywaji ninachokipenda zaidi ni ninaweza sema maji. Ya pili na pili ninaweza sema ni soda. Kwa kuwa ina soda ni tamu. Na kinywaji kingine kinywaji ambacho ninakipenda zaidi ni maji ya pili soda, soda ya coke.

Je, unapenda kuimba. Naamu, ninapenda kuimba. Na kuimba inaweza inatuliza nerves, inatuliza mpaka mwili, inatuliza akili. Kuimba, unaposikia mtu anaimba vizuri. Ama ninapoimba vizuri, ninahisi vyema masikio yangu inafurahia, mwili unafurahia, roho inafu inafurahia. Kwa hivyo namu, ninapenda kuimba.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba? Ninapenda chumba ambacho kina rangi nyeupe. Kwa kuwa rangi nyeupe inaweza ingiana na aina yoyote ya fanicha ama ya viombo ama ya urembo unaotaka kuweka katika nyumba yako.

Aina gani ya keki unayoipenda? Ninaweza sema aina ya keki ninayoipenda zaidi, ni keki ya sponge cake ama keki ya sponge cake ilioongezwa ladhaa ya mint kwa umbali na pia ina rangi ya strawberry.

Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Ninaweza sema uzoefu wa accountability ama kuitikia unapofanya makosa ama unapofanya jambo jema. Naam, iyo accountability ama iyo kuitikia jambo lako.

Unafanya marafiki wapya vipi? Ninapopata rafiki mpya. Kwa kwanza tutajuana, tuelewane, tu set boundaries. Tujue kuna mipaka ambayo urafiki wetu hauwezipita na kuna mambo ambayo tunawezafanya na hatuwezi fanya kama rafiki. Alafu kutoka hapo ni kuelewana kukubadilisha namba ama dijiti za simu naam.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Chakula ambacho ninakila kwa mara mingi mchana. Ninaweza sema ni mchele ama wali. Kwa kuwa hiyo ni chakula rahisi na ambacho ukila mchana hutahisi uchovu ama hutahisi usingizi. Naam.

Unasherehekea mafanikio ya timu vipi? Kwa mara mingi tukiwa na timu yetu, huwa tunaenda mahali, tunatafuta hata kama ni uwanja, tunacheza kidogo, tunabonding na michezo kama kukimbia I lost her letter. Na hiyo michezo tu ya kukupatana na kuweza kuelewa na zaidi. Na pia baada ya hapo tunaenda tunakula na pia tunanunua keki, tunanunua vinywaji, tunasherehekea kama temu.

Kitendo gani cha wema umewahi kufanya? Ninaeza sema kitambo kidogo, nishawahi enda katika Children's home ama katika chumba cha watoto wasio na wazazi. Na tukaenda na marafiki zangu. Tukapeleka chakula, tukapeleka nguo, tukapika na wao, tuka cheza na wao. Naam ndilo tendo ambalo nimelifanya.

Unasherehekea mwaka mpya vipi mwaka ulio mwaka mpya uliopita wa 2026. Jambo nililofanya ni nilitulia nyumbani. Tukasherekea na familia yangu na baada ya kuvuka mwaka na kuingia katika mwaka wa 2026 tukalala sote.

Je, unapenda kuendesha baiskili? La hasha. Sijui na sipendi kuendesha baiskeli. Ilo, hiyo ni jambo nililo. Amua kutoka kitambo. Sitaki kujua wala kuendesha baisikili.